Hali ya hewa leo imekuwa yenye upepo mwingi na joto kali. Mchanganyiko ambao umeathiri kwa namna tofauti maisha ya watu na mazingira kwa ujumla. Tangu asubuhi, jua lilipochomoza, lilikuwa kali kuliko kawaida, likituma miyale yake ardhini kwa nguvu isiyo ya kawaida. Na bila huruma, hewa imekuwa nzito na kila mtu amejikuta akitafuta njia ya kujikinga. Na joto hili kali linalo chosha mwili na akili. Upepo mkali umeanza kuvuma mapema, ukapeperusha vumbi na majani yaliyokauka barabarani. Ingawa upepo mara nyingi huleta nafuu, leo umeonekana zaidi kama mchochezo wa hali ya joto. Kwani umuongeza ukavu na kufanya hewa kuwa kavu zaidi. Macho yamekuwa yakikauka, midomo ikipasuka, na watu wengine wakilazimika kubeba maji kila mahali ili kujikinga na athari za joto kali. Mashambani hali ya hewa imeleta changamoto kubwa. Wakulima wameonekana wakiharakisha shughuli zao za mapema asubuhi ama kuzifanya jioni, wakiepuka kufanya kazi wakati wa mchana ambapo jua limekuwa kali zaidi. Upepo mkali umevuruga udongo mwepesi na baadhi ya mimea michanga imeonekana kuyumba na kunyauka. Ikihitaji uangalizi wa karibu ili isikauke au kung'olewa. Hali hii imenikumbusha mambo mengi kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira na kuzingatia mbinu bora kukubaliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Mijini athari za joto kali na upepo mwingi zimeonekana wazi. Barabarani watu wameonekana wakitembea kwa haraka, wakitafuta kivuli, cha mjengo au mti, wauza bidhaa ndogo ndogo, wamehama kwenye maeneo ya wazi, kwenda kwenye maeneo ambayo yana kivuli zaidi. Madirisha mengi, yamefunguliwa, ili kurusu upepo, pia upite. Huku watu wengine wakitumia feni au vioyozi ili kupunguza makali ya joto ndani ya nyumba au ofisi. Shuleni wanafunzi wameonekana kuchoka kwa haraka. Walimu wamejaribu kurekebisha ratiba na kutoa mapumziko mara kwa mara ili wanafunzi wapate maji na kupumzika. Katika viwanja vya michezo, shughuli nyingi zimepunguzwa au kuahirishwa kwani joto kali na upepo mkali haviruhusu mwili kufanya kazi kwa ufanisi bila kuathirika. Kwa upande wa afya, hali hii ya hewa imewalazimu watu kua wangalifu zaidi. Watalamu wa afya wamekuwa wakikumbusha umuhimu wakunywa maji ya kutosha, kuvaa mavazi mepesi, kuepuka kukaa juani kwa muda mrefu. Wazee, watoto wadogo na watu wenye magonjwa sugu wamekuwa katika hali ya hatari zaidi. Hivyo familia zimejitahidi kuhakikisha wanakaa sehemu ya usalama na zenye hewa ya kutosha. Licha ya changamoto hizi hali ya hewa ya leo imewafanya watu kutafakari kuhusu nguvu ya asili, na namna inavyo athiri maisha yetu katika kila siku. Imeonesha wazi kuwa binadamu hana uwezo wakuthibiti mazingira kikamilifu bali anapaswa kujifunza kuishi kuzingatia hali ya asili. Wengine wamechukua fursa hii kufundisha watoto wao kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na umuhimu wa kulinda mazingira. Jioni ilipokaribia upepo umeanza kupungua kidogo lakini joto bado limeendelea kushikilia. Anga imekua ya rangi ya dhahabu, huku likianza kuzama, jua likianza kuzama, ukitokea mwanga mzuri unaovutia macho. Watu wameanza kutoka nje kwa tahadhari, wakifurahia hewa ndogo ya baridi, inayojaribu kurejea taratibu. Kwa jumla, hali ya hewa leo imekua somo la uvumilivu na maandalizi. Imenikumbusha umuhimu wa kuzingatia afya zetu, mazingira yetu na mipango yetu ya kila siku. Ingawa, upepo mwingi na joto kali vimeleta usumbufu, vimeonesha kuwa uwezo wa binadamu kuzoea, kuendelea na maisha. Ni kitu nadra kabisa. Ni siku ambayo itaendelea kukumbukwa, kwa mfano na jinsi asili inavyo weza.

Mimi naupenda mwezi wa disemba kwa sababu una hisia za kipekee ambazo haziwezi kupatikana kwa urahisi katika miezi mingine ya mwaka. Ni mwezi unaobeba, mchanganyiko wa furaha, mapumziko, tafakari ya safari ya mwaka, mzima. Kila disemba inapofika, uhisi kama pumzi mpya inavutwa. Ikimaanisha mwisho wa safari moja na mwanzo wa matumaini mapya. Kwanza kabisa disemba ni mwezi wa sherehe na mikusanyiko ya kifamilia. Watu wengi hupata muda wa kupumzika kutokana na kazi, na shule, na jambo, linalowapa nafasi ya kukutana na wapendwa wao. Mimi hupendezwa sana na wakati huu kwa sababu hunipa nafasi ya kukaa na familia, kusimulia hadithi, kucheka, kukumbushana mambo ya zamani. Ni kipindi ambacho mahusiano huimarika na upendo huonekana kwa vitendo vidogo vidogo. Pia naupenda mwezi disemba kwa sababu ya hali ya hewa yake. Ingawa maeneo tofauti hupata hali tofauti mara nyingi disemba huleta hewa ya mabadiliko. Wakati mwingine jua, wakati mwingine mvua nyepesi. Lakini yote hayo huleta hali ya upekee. Mashambani mvua ya za disemba hufanya ardhi iwe na rotuba. Na kijani huanza kurejea baada ya ukavu wa miezi iliyopita. Mandhari hiyo hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Disemba ni mwezi wa tafakari binafsi. Ni wakati ambao hukaa chini na kujiangalia. Nikitathmini mafanikio yangu, changamoto nilizopitia na masomo niliyoyapata katika mwaka mzima. Hutafakari juu ya malengo niliyoyatimiza na yale ambayo sikufanikiwa kuyafikia. Tafakari hunisaidia kujipanga upya na kueka malengo mapya kwa mwaka unaofuata. Sababu ingine inayonifanya nipende disemba ni ukarimu inayotawala kipindi hiki. Watu wengi huwa tayari kusaidia wengine kutoa zawadi kushiriki na walicho nacho. Hata vitendo vidogo vya wema huonekana kuwa na maana kubwa zaidi katika mwezi huu. Hii hupata furaha kuona tabasamu nyusoni za watu. Hasa pale wanapohisi kuthaminiwa na kukumbukwa. Vile vile, disemba ni mwezi wa sherehe za kitamaduni na kidini. Kwa baadhi ya watu, ni kipindi cha kusherehekea siku kuu muhimu zinazobeba maana na kiroho na maadili mema. Hali hii hunikumbusha umuhimu wa shukrani, amani na upendo kati ya wanadamu. Mimi mwezi unaniamsha unawahamasisha watu kuishi na kuzingatia maadili ya utu mashikamanoni mwisho kabisa mimi naupenda mwezi wa disemba kwa sababu unaashiria matumaini mapya. Ingawa mwaka unakuwa umefikia mwisho disemba hunipa hisia kuwa mwanzo mpya u karibu. Kumaanisha mwaka mpya unapoanza mwanzo mpia unafikia kufanya nijiamini na kuwa na nafasi nyingine na kufanya vizuri zaidi na kusahihisha makosa na kuota ndoto mpya. Kwa ujumla, disemba ni mwezi wa kalenda kwangu, bali ni kipindi cha furaha, shukurani na matumaini yanayonipa nguvu ya kuendelea na safari ya maisha.

Mimi napenda kula nyumbani na sio nje kwa sababu chakula cha nyumbani hunipa faraja na amani ya kipekee ambayo si rahisi kuipata sehemu nyingine. Kila ninapokula nyumbani huhisi kama niko mahali salama palipojaa upendo na utulivu. Chakula cha nyumbani kina ladha yake ya kipekee si kwa sababu ya viungo tu bali kwa sababu moyo unaowekwa katika maandalizi yake. Kula nyumbani hunipa uhakika wa usafi na ubora wa chakula ninachokula. Najua chakula kimetayarishwa vipi na kwa kutumia viungo gani na kwa mazingira gani. Hili hunipa amani ya moyo na kunifanya nijiskie huru kula bila wasiwasi. Pia hunipa nafasi ya kuchagua chakula kinachofaa afya yangu na mahitaji yangu ya mwili. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu. Sababu nyingine inayonifanya nipende chakula cha nyumbani ni mazingira yake. Nyumbani, hakuna kelele, nyingi wala haraka haraka kama huko nje. Ninaweza kula polepole, kufurahia kila tonge na hata kuzungumza na walio karibu nami kwa uhuru. Tofauti ya kule nje ambapo mara nyingi kuna msongamano wa watu na kelele. Nyumbani, kunanipa nafasi ya kupumzika na kufurahia chakula changu kwa utulivu. Kila ninapokula nyumbani pia mimi hukumbuka maadili na tamaduni. Mara nyingi vyakula vya nyumbani hubeba ladha ya asili na mapishi ya jadi. Yaliyoridhishwa kutokana na kizazi hadi kizazi. Ninapokula chakula cha nyumbani huhisi kama ninaunganika na historia ya familia yangu na mizizi yangu. Hisia hii hunipa fahari, shukrani na wale walionifundisha mapishi na namna ya kuishi. Zaidi ya hiyo, kula nyumbani hunisaidia kuokoa muda na gharama. Badala ya kutumia pesa nyingi kula nje, ninaweza kupanga vizuri bajeti yangu na kutumia rasilimali kwa busara. Pia hunisaidia kudumisha ratiba yangu bila bughudha na kusafiri au kusubiri huduma. Hali hii hunifanya nijiskie nipo kwenye uthabiti wa maisha yangu ya kila siku. Mwisho kwa ujumla mimi napenda kula nyumbani na sio nje kwa sababu hunipa zaidi ya chakula. Inanipa faraja, inanipa afya, inanipa kumbukumbu na amani ya moyo. Ni wakati ambapo ninauona kama zawadi, si jawabu la kawaida. Kwangu kula nyumbani ni sehemu muhimu ya maisha yangu inayochangia furaha na ustawi wangu wa kila siku.